Ndiyo nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Tamasha la muziki watu wengi hupenda kwa sababu burudani ya moja kwa moja. Hali ya mshikamano, fursa ya kugundua muziki mpya, mazingatio ya vizazi na mitindo, kumbukumbu za kipekee. Tamasha la muziki huwa mchanganyiko wa burudani, msisimko na fursa ya kugundua mambo mapya.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa njia mbalimbali ili kuondoa msongo na kuchaji nguvu. Kwanza napendelea kupumzika kitulivu kwa kusoma vitabu au kuangalia vipindi vya televisheni vinavyonifurahisha. Napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi ili kuondoa uchovu wa mwili. Kunywe chai au maji ya moto na kusikiliza muziki pia kunanisaidia kupumzika kimawazo. Kuzungumza na familia au marafiki kwa utulivu. Kunanipa raha na kuniacha nikiwa na nguvu za kuendelea kesho.

Michezo ninayopenda kutazama ni hile inayofurahisha kunitia msukumo au yenye ushindani mzuri. Kwa mfano napenda kuangalia mpira wa miguu na kwa sababu unachanganya mbinu kasi na shauku ya mashabiki. Napenda michezo ya riadha kama mbio au mashindano ya olimpiki. Inanikumbusha umuhimu wa bidii na nidhamu. Pia napenda kuangalia michezo ya mikakati au ya timu kama basketi au rugby kwa sababu inavutia kuona ushirikiano wa wachezaji na mbinu za kushinda kwa kifupi michezo ninayopenda ni ile inayoleta furaha msisimko na msukumo.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ninayo kumbuka nzuri, ni ile ya kucheza nje na wenzangu katika mitaa yetu. Tulikimbia kucheka na kujaribu mchezo mbali mbali ya jadi kama, kimbilio cha kando, kuruka kamba, na kuunda makundi madogo ya mchezo. Nilikumbuka pia wakati wazazi walitupa zawadi ndogo kama, pipi au vitabu vya rangi baada ya kushiriki vizuri michezo yetu. Kumbu kumbu hii inanikumbusha furaha ya usiku wa utotoni. Urafiki na dhati na raha isiyo ya masharti. Ambayo mara nyingi inayo nifanya nitabasamu nikifikiria yale siku.

Ndiyo nimewahi kufanya yoga mara chache na napenda hasa kwa sababu inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutuliza mwili. Mazoezi ya kupumua, kunyoosha misuli na kutulia katika fikra, huchangia sana kupunguza uchovu wa kila siku. Zaidi ya hapo yoga inanisaidia kuboresha mzunguko wa damu kuongeza unyumbufu wa mwili na kunipa hisia ya utulivu wa ndani hata kama sina uzoefu wa muda mrefu, kila kikao cha yoga kinanifundisha kuwa na subira na jali afya yangu ya mwili na akili.

Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya, chenye protini na mafuta mazuri kwa mwili. Napenda hasa samaki waliopikwa kwa njia ya kuoka au kaanga kidogo. Kwa kuwa yana ladha nzuri na harufu inavutia. Pia samaki changia afya ya moyo na ubongo. Jambo linalofanya niwe na furaha zaidi na nguvu za kufanya kazi za kila siku wakati mwingine napenda pia kujaribu aina tofauti za zamaki na mapishi mapya, ili kuongeza ladha na burudani.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu kunanisaidia kuimarisha afya ya mwili na kuongeza stamina. Pia kukimbia kunanisaidia kupunguza stress na kunipa hisia ya utulivu wa akili. Wakati mwingine napenda kukimbia nje kwenye hewa safi. Huku nikifurahia madhara na sauti ya asili. Jambo linaloongeza, furaha na motisha. Hata kama si kila wakati ni kwa mbio ndefu. Kila kipindi cha kukimbia hufanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye afya.

Mfanyibiashara bora zaidi ambaye ninaifahamu ni Elon Musk napenda jinsi anavyoweza mawazo mapya ya hatari za kifedha ili kuboresha teknolojia na maisha ya watu duniani. Mfano wake wa kuanzisha mashirika kama Tesla na SpaceX unaonyesha ubunifu bidii na ushawishi mkubwa katika sekta ya magari ya umeme na anga. Zaidi ya hapo, anajitahidi kuboresha suluhisho za kimataifa kama nishati badala ya usafirishaji wa anga. Jambo linalofundisha umuhimu wa kuwa na malengo makubwa na kushirikiana na timu bora. Ni mfanyibiashara ambaye anatia motisha na kuonyesha jinsi mawazo mazuri yanayo. Anavyoweza kubadilisha dunia.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni sushi kutoka Japani. Nilivutiwa sana na mchanganyiko wa samaki safi. Wali na viungo kama soya na wasabi. Ladha yake ilikuwa ya kipekee. Kwa urahisi safi na yenye uwiano mzuri na chumvi na upungufu wa mafuta. Namna ya kuandaa sushi na urembo wa kila kipane kili nifuraisha. Ikafanya uzoefu huo kuwa wa kipekee. Kuonja chakula cha kigeni kama hiki kinanifundisha kuhusu tamaduni nyingine na kinapanua ladha zangu.

Ndio napenda kupiga picha, kwa sababu kunasaidia kushikilia kumbukumbu za matukio muhimu na manthari mazuri. Napenda hasaa kupige picha za asili, wanyama au marafiki na familia. Kwani kila picha inahifadhi hadithi au hisia fulani. Pia kupiga picha kunafundisha, ustadi wa kuona maelezo madogo, mchanganyiko, wa rangi na mwanga. Jambo linaloongeza ubunifu wangu hata kama si mtaalamu, kila picha ninayopiga hutoa furaha na kumbukumbu ya kipekee.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu unatoa uhuru mkubwa wa kubadilisha na kurekebisha programu na vipengele vya simu kulingana na mahitaji yangu. Kuna chaguo nyingi za simu zinazotumia mfumo huu na ni rahisi kusanisha programu mbali mbali. Zinazo ongeza ufanisi wa kazi na burudani. Zaidi ya hapo, mfumo huruhusu urahisi wa kuhifathi data, kushirikiana na vifaa vingine na kutumia huduma za mtandao kwa urahisi na kifupi. Napenda mfumo unaonipa uhuru urahisi na chaguo nyingi za kibinafsi.

Mara nyingi nakaa hadi saa kumi au saa kumi na moja usiku kulingana na shughuli niliokuwa nazo siku iyo. Napendelea kuhakikisha napata usingizi wa kutosha ili mwili na akili zionea kupumzika. Lakini pia mara nyingi nakaa kidogo zaidi nikifanya kazi za mwisho au kusoma. Kawaida napanga usingizi wangu ili niwe na nguvu za kuendelea na shughuli za kesho. Huku nikikaa, nikihakikisha kutakuwa na muda wa kupumzika kabla ya kulala.

Ndio nimewaifanya kazi ya kujitolea mara kadhaa na mara nyingi ni katika jamii au shuleni. Nilisaidia kwenye shughuli kama kusaidia watoto kusoma kusafisha mazingira au kushirikiana kwenye kampeni za kijamii. Kufanya kazi ya kujitolea kunanifundisha thamani ya kusaidia mwingini, kushirikiana na kujali jamii. Pia kunanipa furaha ya kipekee. Kuona matokeo chanya na kuimarisha uhusiano na wale ninayemsaidia hiyo ni kazi inayonifanya nijisikie kuwa na maana ya kuchangia kwa namna nzuri.